Nasali wakati wa asubuhi, wakati nikipaka kwa mkate wangu, au wakati niko na homa naiweka kwa dawa yangu, ambao ni mchanganyiko wa tangawizi, kitunguu saumu, ndimu naongeza asali.

Tazama video wapi mtandaoni. Mimi huwana tazama video kwa YouTube, Netflix, Prime video, na pia TikTok.